Ulikuwa unapenda kufanya nini utotoni katika utoto wangu mimi nilikuwa napenda sana kucheza mchezo mbali mbali. Aswa mchezo ambao niliupenda saidi ulikuwa mchezo wakandanda. Mimi nilikuwa natoka nyumbani masaa ya saa nane kuerekea uwanjani kucheza na marafiki zangu ambao tulikuwa tunacheza na wao katika uo uwanja ambao tulikuwa tunaupenda sana na tulikuwa tunakutana pare kila siku kuanzia saa nane.

Je, umewai kushiriki mashindano? Mimi nimewai shiriki mashindano kadha wa kadha. Baadhi ya hayo mashindano ni mashindano ya mpira, ambao ni mpira wa kandanda, na mashindano ya voliboli, ambao ni mpira wa mikono. Mimi hupenda sana mpira wa kandanda ambapo tunacheza na marafiki zangu. Mashindano hayo ambayo tulishiriki tulikuwa tuna pigania zawadi ambayo ilikuwa imewekwa katika mashule.

Unatumia programu sipi mara nyingi? Mara nyingi mimi utumia programu sa Whatsapp, Facebooku, ili kuongea na marafiki zangu, eitha waliopo karibu ama waliopo mbali. Hii mtandao unisaidia sana kuwapata kwa njia ya urahisi sana asa wakati nimemaliza kazi zangu nimepumuzika nyumbani. Mtandao utuunganisha kwa muda mfupi sana kulinga.

Usohefu wakushangaza nimewai pata ni ule ambapo nilipata abari kwamba jamaa wa jamii yangu amefariki. Hizi abari sirinifanya nikawa na uwoga na nikashangaa sana kwa sababu sikuwa natarajia kwamba katika kipindi hicho ningempoteza ama ningepoteza jamaa wa karibu wa jamii yangu. Hizi apari zilinipiga na putaa haswa hapari ambazo zinakuja pira wewe kutarajia.

Una uhusiano gani na wazee wako? Mimi niko na uhusiano mwema na wazee wa karibu na mimi. Haswa kwa sababu wanajua kwamba kwenye wazee hapaharibiki neno. Na wazee ndio wananifunza jinsi ya kuishi na jinsi ya kufanya mambo hapa duniani. Wazee wana hekima. Na mimi pia huwa nawafika karibu ili nieze kupata hekima hii hekima yao.

Mboga gani unazo penda kula? Mimi hupenda kula mboga za majani. Mboga ambazo huwa nazipenda sana ni managu. Nayapenda kwa sababu ya ladha yake tamu na bila shaka zinakuwa na madini ya kujenga mwili ili mtu kuwa na afya njema.

Niambie kuhusu mazoezi yako ya kila siku. Mazoezi yangu ya kila siku ni kukimbia wakati wa asubuhi na mimi huenda gym wakati wa jioni. Kwa wiki, mimi hufanya mazoezi mara sita, asubuhi na jioni. Na siku moja ya wiki ni ya kupumzika. Wakati nimefanya mazoezi haya, mwili wangu huhisi vizuri sana.

Chee, umewaifanya, umewaikufanya kazi ya kuchitolea? Kazi ya kuchitolea ndiyo mazoea yangu. Huwa nawazaidia wasiochiweza katika jamii, aswa mayatima na wale wamama na wababa ambao ni wakongwe katika jamii. Kuchitolea kunasaidia sana kuchenga chamii na pia kuunda usiano mwema kati ya wewe na jamii nzima.

Chee, wewe ni mtu wa kuamuka mapema au usiku? Mimi ni mtu wakuamuka mapema. Nina amini kwamba ninapoamuka mapema huwa nafanya kazi zangu sa siku vire nimesipanga na file file hua nimefanya kazi ambazo simekamirika. Kazi zimefanywa mapema uwa asina madoa doa yoyote.